Wakati nina mgogoro na mtu, mimi hujaribu kutulia, na kuwa na utulivu mwingi sana, ili nizuie mgogoro zaidi kufanyika. Ndiyo maana mimi, wakati kuna mgogoro, baina yangu na mtu mwingine, mimi hufanya juu chini, nakuwa na utulivu wa hali ya juu, ili mgogoro uziweze kuendelea. Nashuka chini nakuwa na unyenyekevu, naongea na utaratibu, na pia mahali nafaa kumuongelesha namuongelesha, ndio tutulivu uendelee kukua zaidi.

Mimi ningependa kujaribu mchezo wa kuendesha baiskeli kwa sababu ni mchezo unaovutia sana na unaweza kufanya mtu atembee kwingi. Ndiyo maana ningependa kujifunza huo mchezo na watu wanaocheza baiskeli. Pia, unapatana na watalii mbalimbali na pia mnajifunza mengi kwenye huo mchezo. Na kushiriki kwenye mambo tofauti tofauti, yanayokujenga kiafya, yanayokujenga kiakili, na kukua kistaarabu na kuwa pia mtu wa maana kwenye mchezo huo.

Kunapokuwa na mabadiliko kule kazini, mimi huweza kuishambulia kwa njia ya ustaarabu sana. Na pia kutulia na kuona vile mambo yatakavyo badilika. Ni vizuri kunapokuwa na mabadiliko kazini, unakuwa mtu wakunyenyekea, mtu wa kuwa na ustaarabu na kuona vile mambo yatakavyoenda kazini. Sababu ni vizuri kukuwa na heshima kwa wale waliofanya mabadiliko yale na kuwa na uzoefu wa kufanya kazi yoyote ili changamoto inapokukamba unaweza kutulia na kujua jinsi utakavyofanya kila kitu.

Mimi hupendelea kufanya kazi kwenye mazingira yaliyo na amani, mazingira ambayo hayana kelele, sababu nitafanya kazi kwa utaratibu kwa njia ya kituo na pia kuweza kuelewa ninachokifanya. Ndiyo maana mimi hupenda kufanya kazi mahali palipotulia, palipo na hewa nzuri bila kelele nyingi. Sababu utapata kazi nyingi haistahili kelele. Ili mtu haweza kupata na concentration inayofaa. Ndiyo maana mimi huona ni vizuri nifanye kazi yangu mahali palipo bila kelele.